Hekima niliojifunza maishani ni ile kwamba kila jambo lina wakati wake na ni muhimu kuboresha kila siku kidogo. Siku zote ni bora kuwa na subira, kushughulika na changamoto kwa utulivu na kuthamini mambo madogo ambayo yanafanya maisha kuwa mazuri. Pia nimejifunza kwamba kujifunza kutoka makosa ni njia bora ya kukua.

Jioni ikifika, napenda kumaliza kazi zangu mapema na kupanga vitu vya siku inayofuata. Huwa naanza kupumzika kuanzia saa kumi na mbili jioni, nikisikiliza muziki na kuangalia vitu vifupi kwenye mtandao. Sina sherehe maalumu, lakini napenda utulivu wa nyumbani. Kabla ya kulala, huwa naoga na kujitayarisha polepole. Jioni huwa unanipa hisia ya amani na ile ya kuridhika.

Hua nafanya mazoezi ya mwili siku tano kwa wiki asubuhi pekee. Huwa naanzia jumatatu hadi ijumaa. Kwa kuwa mazoezi hunisaidia kuanzia siku nikiwa na nguvu, afya nzuri na akili iliyo makini kwa shuguli za siku nzima. Hua na penda kufanya mazoezi sana.

Tunda ambalo napenda sana sana ni maembe kwa kuwa ni tamu, linaladha nzuri na huwa unanipa nguvu. Maembe upatikana kwa hurahisi huku Kenya na linaweza kuliwa wakati wawote ata ukiwa shambani utachuna embe na uwile papo hapo. Maembe pia hunikumbusha nyakati za furaha na utulivu ni napo ila.

Filamu ambazo nazipenda kwa dhati ni filamu za hati za uhalifu. Zinavutia kwa sababu hunipa nafasi ya kufahamu kesi halisi, uchunguzi wa kina na jinsi watu wanavyo shugulikia changamoto za maisha. Pia hunifundisha mantiki na uangalifu wa kufuatilia maelezo yote.

Hua ninatumia mitandao ya kijamii kwa kuwa hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia pamoja na kupata habari na burudani. Mitandao ya kijamii pia hunisaidia kushiriki mawazo yangu na kuona kile ambacho watu wengine wanachokifikiria. Huwa inanisaidia kuunganishwa na dunia kwa urahisi.

Napenda sana kucheza na watoto kwa kuwa hunifanya nijisikie furaha na kurudi kwenye hali ya utoto. Kucheza na watoto hunisaidia kuelewa jinsi wanavyo fikiria na kujifunza kupitia michezo. Muda ninayo tumia na watoto hunipa amani na tabasamu la kweli.

Huwa sipendi asali sana na sijawai kuwa na hamu ya kuila mara kwa mara. Kwa kawaida, huwa naona haina latha ninayopendelea na sipendi muundo wake unayoonekana kwa mnyonyoro. Sipendi asali lakini napenda vyakula vingine vinyavyo nipa latha rahisi.